Mimi hupendelea zaidi kuandika kuliko kusoma. Kuandika ni muhimu kwa sababu huwezesha mawasiliano sahihi na yenye ufanisi. Husaidia kuhifadhi kumbukumbu na maarifa kwa matumizi ya baadaye. Pia kuandika huboresha uwezo wa kufikiria na huwezesha kushiriki mawasiliano kwa njia ya kitaalam na kwa njia ya kimawasiliano pia.

Naam mimi hupenda sana kuimba. Kuimba ni muhimu sana kwa afya ya akili, mwili na roho. Maana, kuna punguza msongo wa mawazo, kuna boresha mapafu, huongezea hisia, hukuza ujamaa na ni njia ya kujieleza na kuungana na Mungu au wengine na huleta furaha na amani. Haswa, katika ibada.

Maranyingi, mimi ucheza na marafiki wangu. Kucheza na marafiki ni muhimu sana kwa sababu uongeza furaha. Upunguza msongo wa mawazo, uimari sha afya ya akili na mwili. Ungeza kujiamini, uleta hisia ya kuwasehemu ya jamii na utoa mfumo wa usaidizi wakati wachanga moto. Jambo linalosaidia kukabiliana na matatizo maishani na kujenga usiano imara wakijamii na pia wakifamilia.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku. Nyama ya kuku ni muhimu sana kwa lishe kwa sababu ni chanzo kikuu cha protini, vitamini na madini muhimu yanayosaidia ukuaji wa mwili. Afya ya mifupa, ubongo na akili ya mwili. Huku ikiwa na mafuta machache. Hivyo ni mzuri kwa afya ya moyo na kupunguza uzito. Pia ni rahisi kusakwa kwa watu wote, hasa watoto.

Naam, mimi hupenda sana kuzungumza kuhusu siasa. Kuzungumza kuhusu siasa ni muhimu kwa sababu kunasaidia kujenga jamii yenye uelewa. Kuunda sera bora, kuwezesha uwajibikaji wa viongozi, kuchochea maendeleo na kuhakikisha haki za wanainchi zinalindwa. Kwani siasa huathiri kila nyanja ya maisha yetu, kutoka uchumi, hadi elimu na afya yetu.

Mimi upenda sana kununua vitu mtandaoni. Kununua vitu mtandaoni ni muhimu kwa sababu kuna niokoa garama na mda. Pia ni naepuka msongamano na foleni. Ninaweza kufanya pia biashara kima taifa kutoka nyumbani. Na ninapata urahisi wa kulinganisha bidhaa na bei bila kusafiri. Ingawa ni naitaji vifaa vya ki elektroniki na mtandao. Pia inanipa fursa ya kufanya manunuzi kutoka popote na kufanya biashara kubwa bila kuwa na duka la kimwili.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya Kifaransa kujifunza Kifaransa kunaleta fursa nyingi kama vile kuongeza fursa za kazi. Upanua uwelewa tamaduni mbalimbali, husaidia kusafiri kwa rahisi, kuboresha uwezo kufikiria na kufurahia sana filamu kwa lugha asili. Kwani kifaransa ni lugha ya kimataifa, inayozungumzwa na mamia ya mamilioni ya watu.

Mimi hupenda sana juisi ya maembe. Juisi ya maembe ni kinywaji kitamu na chenye lishe. Kinachotengenezwa kwa kusaga tunda la embe na mara nyingi huchanganywa na maji. Maziwa au juisi nyingine kama machungwa au mananasi ili kuboresha ladha na pia kuongeza virutubisho kama vitamini na madini. Lakini kinaweza kuwa na sukari nyingi tu.

Hili kujilinda kutoka vitisho vya mutandao kuna mambo katha ambao mimi huya zingatia. Kujilinda na vitisho mutandao ni kunaosisha kuwa mwangalifu na tarifu na zoshiriki, kutumia mipangiliwo ya faraga, kuripoti matukiwo mabaya na kuzuhia watumiajiwa naotishia kwa kuzingatia kwamba usalama wa mutandao ni unaitaji kuwa makini na maelezo wako binafsi kama namba anuani na pichanyeti hili kuzuhia matumizi mabaya.

Naam, mimi hupenda sana kulima bustani. Kulima bustani ni muhimu sana kwa sababu inatoa chakula safi na chenye lishe bora, huongeza mapambo nyumbani, huwezesha kupata lishebora na chakula cha asili, inaboresha afya ya akili kupitia kazi za mikono na husaidia kutunza mazingira kwa kupanda mimea, huku pia ikitoa burudani na kupunguza msongo wa mawazo.

Naam, mimu huvaa saa mkononi. Kuvaa saa ya mkono siyo tukuangalia mda bali kuna faida nyingi kama kuongeza mtindo, kuonyesha hathi na ufanisi, kujenga nidhamu ya mda na pia kusaidia kufuatilia afya. Saa pia usaidia kuepuka usumbufu wa kuangalia simu mara kwa mara hivyo kuboresha makinifu na kujitenga na simu.